Barua pepe mahala ambapo nifanyapo kazi nangoja tu kila wakati kwa sababu unawezakaa hivi tukio fulani limetokea tukio fulani pale na pale linahitaji msaada wangu wa dharura. Kwa hivyo barua pepe sihesabu ni mara ngapi nafaa kupokea hiyo barua pepe inakuja kwa muda wowote kwa siku. Nami niko tayari kuipokea nakisha, nimeweka pale na nimeiweka sauti ambao itanikumbusha wakati barua pepe inapotumwa. Kwa hivyo, kwa siku nangoja katika kila muda, kuna barua pepe inaingia.

Muda wangu wa bure ni lazima niutumie vizuri zaidi nafanya mambo mengi katika muda wangu wa bure la kwanza napenda kwenda kucheza michezo na kufanya tizi ili mwili wangu usije ukagandamana la pili wakati niko na muda wangu sifanyi chochote napenda kushiriki katika vikundi vya kutembelea wakongwe na wagonjwa katika vijiji tofauti tofauti na pale hospitalini wafanyie usafi kuwapikia chakula na mingi ambayo hawawezi tatu napenda kuwatembelea wazazi wangu nyumbani una niko muda wangu wa bure napenda sana kuweka iyo siku kwenda kutembea tu mahali pa burudani nikapate kinywaji kama ni mahali pa kusakata rumba kama ni mahali pa kula chakula kama ni mahali pa kuogelea. Kama tu ni mahali tu pametulia ambapo hapana kelele, tena napenda kwenda kwa sherehe wakati ni muda wangu wa bure. Sherehe iwe ni ya harusi, sherehe iwe ni ya mafunzo mazuri. Nahakikisha kwamba muda wangu wa bure haujaenda bure kwa kuangalia tu simu. Bali naketi chini naangalia kwa dayari yangu niliandika kama huu mwezi niko na muda wa bure kila mwezi nimetengea kitu ambacho nafaa nifanye.

Napozungumza kuhusu zana za vijiti nazozitumia kwa siku unapata nitofauti tofauti sana. Tuseme unaezapata kama kwa picha kuna JPEG, kuna kama ni teknolojia kuna LAN, kuna VPN. Unapata sana sana mtu anajikuta akitumia hizo alama za digiti kuhusu funzo fulani ama kuelewa maana fulani haraka. Kwa hivo unapata ninatumia kama PDF katika kuonyesha jina, naezatumia WPS. hizo zana unapata, nina zitumia sana kazini na ata, si ata kazini tu, hata huku inje kwa mawasiliano. Unapata watu wengi wanazitumia kuliko kuandika jina kwa ishara lote kubwa. Inarahisisha mawasiliano na nikifungua macho kwa sababu huwezi enda mahali ushindwe umeandika kitu refu refu. Tuseme kama ulikuwa unaenda kazini, ama uko kazini, uwanze kuandika kila kitu kwa katika jina lake kamilifu ama uko shuleni kwa sababu vitu zingine tu zinahitaji uandike nusu-nusu ili uweze kuelewa haraka na uweze kukua muda wako vizuri. Kwa hivo, hizo ambazo nimetaja ndizo sana sana nikiwa kazini mmi huweza kuzitumia.

Napenda rangi ya kijani kibichi kwa ukuta wa chumba, kwa sababu gani? Inanikumbusha mandhari ya uku inje. Hii isiwe ile kijani kibichi ile yenye imeshika sana bali ambayo ni kwa umbali, ukitulia tu pale ukiangalia ndani na nje. Waona tu ile hewa safi bado iko ndani. Napenda ukuta na hiyo rangi iweze kuwa imepakwa vizuri si imepakwa pakwa tu ovyo ovyo. Inanileta pamoja na mandhari ya pale nje.

Naam napenda maua sana maua nimeyapenda tangu utoto wangu kwa sababu pale nyumbani kwetu tumepanda maua ambayo yanazunguka boma mzima. Nimekuwa nikiyapanda mimi mwenyewe na wakati yamekuwa marefu yanahitaji kukatwa naenda pale na kata kwa teknolojia ya hali ya juu. Napenda maua. Maua ni ishara ya hewa safi na yananukia tu. Yananukia vizuri. Napenda maua kwa sababu pia nayauza yale maua kwa napenda sana maua na mtu atakaponizawadi maua mi husikia vizuri. Kwanza nayanusa vizuri halafu nayaweka kwa maji nahakikisha nimetoa jani kwa jani mpaka dile la mwisho litakapo mwa.

Rafiki wangu wa zaidi ni wakike. Nae rafiki wangu wa zaidi tulipata na pale kazini tuka jenga uhusiano wetu vyema. Tulikua tunafanya kazi tukiwa wadogo miaka ishirini. Tulijuana kila, tukachukua muda kujuana, tukapata kweli, sisi wawili. Tuko na tabia ambazo, zinaingiana vizuri na nikakuta, tume elewana tumeanza kushiriki. Pamoja hata tukienda pale kula chakula chetu. Kwa kufanya kazi unapata mawazo yetu, tunaweza saidiana, naambia huyu ili jambo, haliwezi fanyika hili. Hivyo anakubali tunaelezeana zaidi bila kuvurugana. Na tunafanya mambo mingi pamoja, hasa katika kueka fedha kando, katika kufanya biashara, katika kueli mishana na katika kupanda vyakula shambani, tumechukua sehemu ambayo tunasaidiana kama ni upanzi ule chakula kikisha, mea ikisha fika wakati waku kiuza, tunauza halafu tunagawana zile pesa kwa uaminifu na bila kupigana. Na urafiki wetu ni urafiki wa maana sana sidhani kama kuna kitu ambacho kinacho weza kututenganisha kwa sababu. Ananisaidia wakati sina na mi wakati niko na wezo. Naenda pale tunasaidiana tunaenda sherehe pamoja. Tuna wakati nasongwa na mawazo ya akili anatenga muda na kuja kuniona ama wakati niko mgonjwa. Anahakikisha kwamba amekuja kunitembelea kama nikuni pikia chakula kama nikusaidia kufanya usafi. Tunafanya kwa pamoja na.